Unapenda kuvaa vipuli? La hasha, mimi ni mwanaume, mimi si mwanamke ili niweze kuvaa vipuli. Lakini mimi hupenda kuvaa vizuri, nguo nzuri na kupaka manukato mazuri, lakini kuvaa vipuli hivyo ni vitu ambavyo wanawake hufanya, si wanaume.

Unalala kwa masaa mangapi kwa kawaida? Kwa kawaida mimi hulala masaa sita kwa kuwa hiyo ndiyo masaa mzuri ambayo umepatia mwili iweze kupata kupumzika ya kutosha hasaa siku za wikendi ambapo sitakiwi kuamka kwenda kazi mimi hulala saa kama nane ama tisa

Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Kile ambacho nafanya kukamilisha kazi kwa wakati ni kupanga kazi yangu kwa ustaarabu. Ninapopanga kazi yangu kabla ya kuanza, hiyo hunisaidia sana kuwa na kazi rahisi. Na kumaliza kwa wakati. Inapokuwa nyingi sana mimi hupaswa kuomba msaada kutoka kwa wenzangu.